Ili kueza kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hununua vyombo vya chuma au glasi. Pili, ninapoenda sokoni badala ya kutumia vikapu vya plastiki, mimi hutumia mifuko ya vitamba. Tatu, mara nyingi ninapotaka maji badala ya kununua maji katika chupa ya plastiki, mimi hutafuta ile chupa ambayo inaeza jazwa maji.

Mimi hutumia teknolojia ya sauti. Na amini kuwa teknolojia ya sauti inasaidia sana katika mawasiliano ya kisasa, burudani na vilevile ushirikiano wakibiashara. Kwanzia vyumba vya mikutano hadi maonyesha ya mojo kwa moja, sauti ya ubora wa juu, uakikisha uwazi, upunguza kelele, kelele ya chini chini na vilevile uongeza ushiriki wa jumla.

Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni whatsapp, facebook na tiktok. Naamini kuwa, mitandao hii au programu hizi zimeweza kurahisisha mawasiliano. Kwa upande mwingine, programu hizi hutufunza mengi ama unifunza mengi katika shugulizangu za kila siku na vile vile hunipa burudani.

Kile kitu ambacho nakiona nikitazama nje mwa dirisha langu ni mijengo tofauti tofauti na miti michache. Mimi hupenda kutazama nje saa nne kabla ya kulala. Kile kitu ambacho kimebadilika kutokana na msimu nikua kuna upepo mkali sana. Ninapotazama nje ya dirisha kabla ya kulala mimi huhisi utulivu wa aina fulani.

Pale mahali ambapo ninapenda kula inje ya nyumbani ni katika hizi mikahawa mikubwa mikubwa. Maranyingi, mimi huvijaribu kuvila vile vyakula ambavyo sipiki pale nyumbani. Napenda mikahawa hii kwa sababu huwa na burudani ya kufurahisha na vile vile inautulivu wa aina fulani.

Napenda shirika langu kwa sababu ya mambo mengi sana Kwanza ningependa kusema ni kama uti wa mgongo wa hii inchi na vile vile ni kama mama wa kila kitu hapa duniani shirika hili linafunza watoto kuwelekeza kwa njia inayofa na vile vile kuwafunza kuishimiana.

Sharubati ya matunda ambayo naipenda ni machungwa na maembe. Mimi naipenda sharubati hii kwa sababu na amini kuwa inavirutubisho na vitamini ambavyo huvisaidia mwili wangu sana. Vile vile kwa upande mwingine, mimi upenda kuinywa kwa vibansi.

Napenda kujifunza historia kwa sababu historia imetufunza mambo mengi sana. Kwanza imetusaidia kutofautisha ulimwengu wa saizi na ulimwengu wa zamani. Tunajifunza mengi sana kuhusu kujivunia utamaduni wetu, kujua vyakula na vile vile mavazi ambayo watu wamekuwa wakiyatumia katika jamii zetu.

Kila wakati mimi hufikiria kuanzisha biashara yangu na ile biashara ambao naipenda ni biashara ya mkahawa tangu utotoni nimependa kula kupika vyakula vya aina tofauti tofauti na naamini kuwa katika maisha wanadamu hawatai acha kula Kwa hivyo najua kuwa nitanufaika zaidi na biashara hii.

Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu wakati wa mapunziko. Kwa mfano, sisi hutembelea ndugu na marafiki au kuenda sehemu za burudani kama mbuga za wanyama. Kwa upande mwingine, sisi hupanga shughuli za nyumbani. Kwa mfano, kupika pamoja, kucheza michezo, kusoma vitabu au vile vile kupanga malengo ya baadae.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi ufanya mambo mengi sana. Kwa mfano, mimi ufanya mazoezi ya mwili kupomzika au vile vile kutafakari kulala vizuri na vile vile kula vizuri. Mara nyingine, mimi hujitenga na pombe. Kama mawazo yamenizidi, mimi huzungumza na yule rafiki yangu ambaye na muamini sana.

Mimi huweka malengo ya kila mwezi kazini katika ratiba. Naamini kuwa ratiba hurahisisha mambo sana. Mara nyingi, mimi upanga. Vile vitu ambao vitafanyika, vitafanyika wapi, lini na wakati gani. Mimi huakikisha kuwa nimehusisha wenzangu pale kazini katika mikutano tofauti tofauti.

Tabia ambayo naipenda kwa wengine ni kama wale watu ambao wanaheshima ni waaminifu, wenye bidii na vilevile wacheshi. Naaamini kuwa mtu ambaye anatabia kama hizi huwa anarahisisha mawasiliano kati yake na wengine. Na tabia kama hizi huwa rahisi sana kutagusana na wengine na kujifunza mambo mapya kutoka kwao.

Ninapenda sana kupika na nimepika tangu utotoni. Mama aliona kipawa hicho ndani yangu na akaanza kukikuza na kukijenga mapema. Mara nyingi wakati wa mapumziko, mimi hupenda kupika vyakula vya inchi zingine ili niweze kujua vinaonja vipi. Vile vile naamini kuwa kupika hunituliza mwili na vile vile hutuliza msongo wa mawazo au kupunguza.

Mafunzo ambao ningependa kupata kazini ni uwelewa wa vitendo na nadharia kupitia uzoefu wanagenzi, mafunzo rasmi, na kujifunza kutoka kwa wenzangu na wakubwa, yanayo husu ujuzi wa kazi, usalama, na hata maswali ya kiroho na kijami, ilikuweza kuongeza ufanisi.

Ninapenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu nafikiria kuwa ni njia bora zaidi na husaidia kuweza kulinganisha bei ya kitu kimoja na kitu kingine. Kwa upande mwingine huweza kusaidia kupunguza gharama ya kufika pale dukani na vile vile kutopoteza muda au wakati.

Napenda kuwa mahali ambapo pamechangamka. Naamini kuwa nikiwa mahali kama hapa, mimi huwa na furaha, huwa nachangamka, na vile vile huwa natagusana na rafiki zangu. Kwa upande mwingine mahali kama hapa, mimi hula, mimi huburudika, na kuweza kula vyakula vya aina tofauti tofauti na kunywa vinywaji.

Mimi huwa shugulikia wateja wangu kwa njia eshima na kwa haraka na mini kuwa hini njia mwaja wapo ya kueza kujenga uhusiano mzuri, kati yangu nao kwa sababu inamanisha kuwa kila wakati watakuwa na kuja pale. Vile vile ni kifanya hivi na jua biashara yangu itadumu.

Ninapenda kufanya kazi nyumbani sana. Zile kazi ambazo napenda kufanya ni kama kupika, kuosha vyombo na kuenda shambani. Na amini kuwa nikifanya kazi na punguza msongo wa mawazo na vile vile kufanyisha mwili wangu mazoezi. Kwa upande mwingine na amini kuwa kufanya kazi kuna niweka karibu sana na familia yangu.